Ninapokutana najua kali ninachukua tahadhari kadhaa ili kuulinda afya yangu na ngozi yangu. Kwanza kabisa napenda kuvaa mavazi yanayofaa hasaa yenye rangi nyepesi na kitambaa kinachoruhusu hewa kupita. Mavazi ya mikono mirefu na suruari ndefu husaidie kufunika ngozi dhidi ya miale ya jua moja kwa moja. Pia napenda kuvaa kofia au kapello ili kulinda kichwa na uso kwa sababu maeneo haya upata jua kwa urahisi zaidi Pili ninatumia mafuta ya kujikinga na jua hasa ninapojua nitakua inje kwa muda mrefu mafuta haya husaidia kupunguza madhara ya miale ya jua kwenye ngozi kama vile kuungua na kubadilika rangi ni muhimu kupaka mafuta hayo kabla ya kutoka na kuipaka tena bada ya muda fulani Hasaa kama mtu anatokwa na jasho au amekua kwenye inje muda mrefu Zaidi ya hapo, nina jitahidi kuepuka jua kali sana wakati wa mchana Hasa kati ya saa sita mchana hadi saa kumi alasiri Kwa sababu huo ndiyo muda ambao miale ya juwa huwa mikali zaidi ikiwezekana Napanga shuguli zangu za inje asubui mapema au jioni wakati wa juwa limepungua nguvu Pia nina hakikisha kunywa maji ya kutosha jua kali ninaeza kusababisha upungufu wa maji mwilini Hivyo kunywa maji mara kwa mara hunisaidia kubaki na nguvu na kuepuka kizunguzungu au uchovu Wakati mwingine pia napenda kunywa juisi asilia au vinywaji vya kuongeza nguvu mwilini Aidha ninatumia miwani ya juwa ili kulinda macho yangu dhidi ya mwanga mkali macho ni sehemu nyeti sana na mwanga mkali unaeza kusababisha maumivu au hata matatizo ya muda mrefu Miwani ya jua husaidia kupunguza Mwanga mkali na kulinda macho thidi ya miale hatari Kwa jumla, ninajikinga kwa jua kali kwa kuvaa mavazi sahihi kutumia mafuta kunywa maji mengi kuepuka jua kwa muda wa mchana mkali na kulinda macho yangu kwa miwani ya jua Ninaamini kuwa kulinda thidi ya jua ni muhimu kwa afya ya ngozi na mwili kwa ujumla na ni zoea nzuri la kudumisha kila siku Hasa katika maeneo yenye joto kali.

Binafsi, napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali kulingana na malengo yangu na hali ya moyo wangu. Lakini mara nyingi huvutiwa zaidi na vitabu vya maendeleo ya kibinafsi aina ya hii ya vitabu hunisaidia kujifunza jinsi ya kuboresha tabia, kupanga malengo kuongeza nidhamu na kuwa na mtazamo chanya maishani. Vitabu vya mendeleo binafsi hupa motisha na kusaidia kukuwa kiakili na kihisia Pia napenda kusoma vitabu vya hadithi za kabuni, kubuni, riwaya Kwa zile zenye maudhui ya kusisimua au mafundisho ya maisha riwaya hunipea nafasi ya kuingia katika ulimwengu tofauti kufikiria kwa ubunifu na kujifunza kupitia uzoefu wa wahusika Wakati mwingine hadithi zinaeza kuwa za mapenzi na za kijami au za kihistoria na kila aina hunipa mtazamo mpya kuhusu maisha na mahusiano ya watu Zaidi ya hayo ninavutiwa na vitabu vya uja sirimali na biashara. Aina hii ya vitabu hunisaidia kuelewa jinsi ya kusimamia fedha, kuanzisha miradi au kuongeza wazo, mawazo ya kibiashara. Hii ni muhimu kwa sababu inasaidia kuwa fikra za ubunifu na kuona fursa katika mazingira yanayonizunguka. Wakati mwingine pia napenda kusoma vitabu hivi vya historia au wasifu wa watu mashuhuri kusoma kuhusu maisha ya watu waliopitia changamoto na kufanikiwa hunipa motisha na kunionyesha kuwa mafanikio yanahitaji juhudi, uvumilivu na nidhamu. Historia pia hunisaidia kuelewa mabadiliko ya jamii na dunia kwa ujumla. Aidha napenda kusoma vitabu vya elimu ya jumla na sayansi rahisi kwa sababu hunisaidia kupanua marifa yangu kuhusu mambo ya mbalimbali kama afya teknolojia au maendeleo ya dunia kujifunza mambo mapya kuna nifanya nijisikie kuwa na marifa mapana na kuwa tayari kuwa kwa mjadala au maamuzi ya kila siku Kwa ujumla, napenda kusoma vitabu vinavyonijenga, vinavyo nipa maarifa mapya na vinavyonipa burudani pia. Aina ya kitabu ninachosoma hutegemia na lengo langu, ikiwa nataka motisha burudani au kujifunza jambo lipya, Kwangu kusoma si tu burudani, bali pia ni njia ya kukuza akili na mtazamo wangu wa maisha mbali na vitabu vya maendedeo binafsi, riwaya na biashara pia napenda kusoma vitabu vya saikolojia. Kwa kawaida vinavyolezea tabia za binadamu kwa jinsi watu wanavyofikiri aina hii ya vitabu husaidia kuelewa hisia zangu na za wengine, kuboresha mahusiano na kufanya maamuzi kwa busara zaidi, kujifunza kuhusu jinsi akili ya binadamu inavyofanya kazi, hunifanya niwe na uvumilivu uelewa mpana katika maisha kila siku. Pia napenda kusoma vitabu vya mafundisho ya maisha na maadili vitabu hivi hunikumbusha umuhimu wa heshima uaminifu bidii na kujituma Wakati mwingine katika pilka za maisha mtu anaeza kusahau misingi muhimu ya maisha hivyo vitabu vya aina hii husaidia kubaki kwenye njia sahihi na kuwa mtu bora zaidi Wakati ninahitaji kupumzika au kuburudika, Napenda kusoma hadithi fupi au vitabu vya ucheshi aina hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nicheke kusoma si lazima kila wakati Iwe nzito au ya kitaaluma.

Ndiyo napenda kuvalia kofia ingawa sii kila wakati kwangu kofia nizaidi ya la vazi la kawaida ni kitu kinachoweza kuongeza mtindo kulinda afya na hata kuonyesha utu wa mtu maranyingi napenda kuvalia kofia hasa ninapokuwa nje kwenye jua kali kwa sababu hunisaidia kulinda kichwa na usudhidi ya miala ya jua Hii ni muhimu sana kwa afya ya ngozi na pia kusaidia kuepuka maumivu ya kichwa ya naweza kusababishwa na jotokali Pia napenda kofia kama sehemu ya mtindo wangu wa mAvazi Kuna aina tofauti za kofia kama kofia za kawaida, kofia pana za jua, au hata kofia za heshima kwa hafla maalumu Kila aina huendana na mazingira tofauti kwa mfano ni kivaa mavazi ya mchezo au ya kawaida Kofia ya kapu huongeza mwonekano wakisasa na wakijana Lakini kwenye hafla rasmi siwezi kuvaa kofia isipokua inafaa kwa tukilo hiyo Kofia pia husaidia wakati wahadi ya hewa baridi katika mazingira yenye upepo au baridi kadi kuvalia kofia husaidia kuhifadhi joto la mwili hAsa kichwani hiyo inafanya nijisikie vizuri na kulinda afya yangu Zaidi ya hayo Kuna wakati mwingine ni napo vaabkofia kwa sababu ya urahisi Kwa mfano kama siku wanamuda wa kutengeneza nywele vizuri Kofia inaweza kuwa na suluhisho la haraka linalo nifanya bado nionekane nathifu Hata hivyo Sitegemei kofia sikila siku Napenda kuwa na uiano kulingana na mazingira na mahitaji Kwa ujumla, napenda kuvalia kofia kwa sababu ni mchanganyiko wa ulinzi, mtindo na urahisi Lakini nina chagua kuvalia kofia kulingana na tukio, hali ya hewa na aina ya mavazi ninayovaa hiyo siku Kwangu muhimu zaidi ni kusikia vizuri na kujiamini katika kile ninachovaa mbali na ulinzi na mtindo Kofia pia inaweza kuwa ni njia ya kuonyesha utambulisho au ladha ya mtu Kwa wengine hupenda kofia zenye rangi maalum Nembo fulani au mtindo wakipekee unaoonyesha wanachokipenda Labda michezo, muzikwi au hata mtindo wa maisha Kwa hio, kofia si tu vazi la kufunika kichwa, bali inaweza kuwa sehemu ya mawasiliano yasio na maneno kuhusu wewe ni nani Pia, na penda jinsi kofia inaweza kubadilisha mwonekano kwa haraka Unaweza kuvaa mavazi ya kawaida sana, lakini ukiongeza kofia inayofaa mwonekano wako unakuwa wa kuvutia zaidi ni kama kipengele, kidogo, kinachokamilisha mavazi Hata hivyo, ni muhimu kuchagua kofia inayolingana na urembo umbo la uso na aina ya mavazi ili ionekane vizuri baada ya kukunguza mvuto. Wakati mwingine, pia naona kuwa kofia hutoa hisia za kujiamini Unapovaa kitu kina chokufaa na kina chokufanya ujisikie vizuri Hali yako ya kujiamini huongezeka Hilo linaweza kuathiri hata namna unavyotembea au kuzungumza Hata hivyo, siwezi kusema kwamba lazima nivae kofia kila siku. Kuna siku ambazo ni napendedea kuwacha kichwa wazi, hasa ni kiwa ndani ya nyumba au sehemu zisizo na jua kali. Naamini katika usawa, kuvaa kofia pale inapohitajika au inapofaa kwa mtindo. Kwa ujumla, ni napenda kuvalia kofia kwa sababu ya faida zake za ulinzi, mtindo na urahisi.

Kuna kitendo kimoja cha wema nini ninacho kikumbuka vizuri ambacho kiliniacha na hisia ya kuridhika sana moyoni. Siku moja nilikutana na mtu aliyekuwa katika hali ya shida. Hakuwa na nauli ya kurudi nyumbani baada ya shuguli zake kuchelewa. Niliona hali yake na nikahisi kwamba kama ningekuwa mimi ningetamani mtu anisaidie. Bila kusita sana niliamua kumsaidia na kumpatia kiasi cha pesa Kilichotosha kumfikisha nyumbani salama Ingawa msaada huo haukuwa mkubwa sana kifedha Niligundua kuwa ulimaanisha mengi kwake Alionyesha shukrani kwa maneno na hata kwa macho yake na hapo nilitambua kwamba wakati mwingine Kitendo kidogo kinaeza kuwa na adhari kubwa katika maisha ya mtu mwingine Zaidi ya hapo nime wahi pia kumsaidia mwanafunzi mdogo katika masomo yake bila malipo Nilikuwa na chukua muda wangu kumweleza na kumfundisha pale alipokuwa anapata changamoto Nilifanya hivyo kwa sababu ninaamini elimu ni msingi wa mafanikio na kama unauwezo kusaidia mtu kuelewa jambo fulani unafaa kufanya hivyo Badae nilifurahi kuona maendeleo yake na kujiamini kwa ke kuongezeka vile vile ni mewahi kujitolea muda wangu kusaidia katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira au kusaidia watu katika hafla za kijamii bila kutarajia malipo Namini wema si lazima uwe wakifedha Unaeza kuwa muda wako, juhudi zako au maneno ya faraja Kwa mtu aliyepitia wakati mgumu Kwa ujumla, ninaamini kwamba wema nitabia inayojengwa kila siku Si lazima iwe jambo kubwa au kuonekana kwa wengi Mara nyingi kitendo kidogo cha kusaidia kusikiliza au kuto mwo kinaeza kubadilisha siku ya mtu Ndiyo maana ninatahidi kila ninapopata na farsi ya kufanya jambo jema bila kutarajia malipo Kwa sababu wema hujenga jamii bora na hurudisha furaha moyoni pia Kuna wakati mwingine pia niliona mtu wakona huzuni na msongo wa mawazo kazini Ingawa, sikuweza kutatua matatizo yake yote, nilichagua kuchukua muda wangu kumskiliza kwa makini Wakati mwingine watu hawahitaji pesa au msaada mkubwa bali wanahitaji tu mtu wa kuwasikiliza na kuwaelewa Nilizungumza naye kwa utulivu nikampa maneno ya faraja na kumtia moyo asiweze kukata tamaa Badae aliniambia kuwa mazungumzo yale yalimsaidia sana na yalimpa nguvu ya kuendelea Hapo nilitambua kuwa hata muda wako na umakini wako ni zawadi kubwa Pia nimewai kusidia mtu mwenye mzee kuvuka barabara enye magari mengi Ilikuwa ni hali ya kawaida tu sana Lakini niliona anaogopa kuvuka peke yake Nikamkaribia kwa heshima na kumpa mkono hadi tukavuka salama Ali nibariki kwa maneno mazuri na hilo iliniguza sana vile vile Nimejifunza kuwa kufanya wema kimya kimya bila kutangaza kwa watu Ninaamini kuwa wema wa kweli hauitaji sifa au kutambuliwa ni jambo la.